Swali nzuri kuhusu mada ya kufunga nguo mara ngapi kwa wiki. Inategemea hasa mtindo wa maisha wa mtu, kazi anayoifanya na idadi ya watu nyumbani. Kwa jumla watu wengi hufua mara moja mara moja mpaka mbili kwa wiki kama una kazi ya ofisi au hutoki sana. Jasho mara moja au mbili inatosha. Wengine hupanga siku maalum kama jumamosi au jumapili. Familia zenye watoto mara nyingi hufua mara tatu au zaidi kwa wiki kwa sababu nguo chafu huongezeka haraka. Watu wanaofanya mazoezi au kazi ya nguvu huenda wakafua mara nyingi zaidi hasaa nguo za mazoezi. Pia kuna watu wanaofua kidogo kidogo karibu kila siku hasaa kama wana mashini ya kufulia kwa upande wa usafi. Nguo za ndani na za mazoezi ni bora kufuliwa baada ya kuvua mara moja. Jeans au jaketi zinaweza kuvaliwa mara kadha kabla ya kufuwa kwa mfano kama hazijachafuka sana. Wewe hufanya hufua mara ngapi kwa wiki?

Swali nzuri sana kitabu ninachokipenda zaidi ni the alchemist kwa mabano mchawi cha paul clora hiki ni kitabu kinachomfuata kijana mchungaji aitwaye santigo anaye anayesafiri kutoka hispania kwenda kwenda mirsi kutafuta hazina alio ona kwenye ndoto lakini safari yake siyo tu ya kutafuta mali ni safari ya kujitambua, kufuata ndoto zake na kuamini kwamba ulimwengu unashirikiana nawe unapofuatilia kusudi lako la kweli. Kitu ninachokipenda kuhusu kitabu hiki ni kwanza ujumbe wake wakufuata ndoto zake. Kinanifundisha kwamba kila mtu ana personal legends kwa mabano kusudi maalum maishani na hatupaswi kuogopa kuifuata hata kama kuna changamoto pili methali ya mafundisho ya kina. Kina sentensi nyingi fupi lakini zenye maana kubwa. Kama wazo kubwa kuitaka jambo kwa dhati. Ulimwengu mzima hushirikiana nawe kulitimiza tatu safari za kiroho na ya ndani. Si hadithi ya kawaida tu. Inakufanya ujiulize kuhusu hofu zako, imani zako na malengo yako binafsi. Kwa ujumla ni kitabu rahisi kusoma lakini chenye mafundisho mazito sana kuhusu maisha ujasiri na imani. Wewe je ni kitabu gani unachokipenda zaidi au unachokipenda kusoma riwaya vitabu vya motisha au hadithi za kweli.

Swali mzuri haa, kama ninge kuwa na latha kama binadamu? Ninge sema napenda keki keki ya chokoleti chokoleti keki haa ha asa ile nye nye hi nye nyevu most na isenye ya chokoleti ga Ganache juu yake, latha yake huwa tamu, Lakini pia ina nzito fulani unafanya idhirishe sana Pia unapenda wazo la red valentine, Laki laina ya yenye cream, cheese, frozen Keki ya nazi nime inaepo kek keki tamu na yenye latha ya matunda, black forest, mchanganyiko wa chocolate cream na cre cre cherry cherries. Na wewe je, unapenda saidi keki ya haina gani? Ya matunda, chocolate au va ven vanilla?

Haa unapuliza unapuliza unapendelea kunyoa au kuvaandevu hii ni mmoja ya maswala ya mitindo uri uri thisho binafsi na hata tamaduni Hebu tuchambue kidogo kwa mitazamo tofauti kwanza sababu za kunyoa. Usafi ni urahisi. Watu wengi wanahi wanahisi ncha ya uso usafi na laini ni nzuri hasa kwa kazi au mikutano ya kijamii. Kunyoa kunaweza kufanya uso kuonekana safi zaidi, kipende kipendele cha kazi. Katika baadhi ya kazi au mazao ya kijamii, kuonekana bi bila ndevu kuna chukuliwa kuwa kitaaluma au kisafi. Hali ya hewa katika joto au mvua nyingi kunyoa kunaweza kuwa rahisi kwani ndevu inaweza kuwa kukausha au kuwa na joto pili sababu za kuvaa kuvaa ndevu, mitindo na muonekano, ndevu zinaweza kuongeza mvuto au kuonyesha tabia fulani za watu. Baadhi ya watu wanapenda ndevu kwa sababu zinatoa sura ya kis kisiasa, ujasiri au machua luk. Kudumisha uso, kuvaa ndevu kina hii. Fathi ngozi kutokana najua na baridi na kwa wengine kunasaidia kupunguza mikwaruzo midogo uelewa wakibinafsi wanaume wengine wanajiskia huru au wenye tabia zao za kipekee wakiwa na ndevu Zinapowa kilisha utu wao Tatu, mchanganyiko, wengine hupendelea mtindo wa kuchanganya, kuchang kuchagua siku za kuosha au kupungu za ndevu, kuunda sura ndogo ya ndevu au strab stubble ya siku chache hii, inaatoa muonekano wakisasa bila kusa kusafisha uso kabisa. Ne, fa factors za kibinafsi, wezekano wangozi, wanaume wenye ngozi nyeti, au wanaopata machungu, wanapendelea ndevu ilikuepuka uchungu, wa mara kwa mara, wakunyoa kiasi cha ndevu. Sio kila mtu anaweza kuvua ndevu kuendeleza, ndevu sawa, mazingatio, ya mimea ya uso ni muhimu. Kwa kifupi, chaguo ni kibinafsi sana. Baadhi ya watu wanapenda usafi, sura, safi na laini. Wengine wanahisi ndevu zinatoa vuto zaidi na wengine wanachanga nyiki. Wanachanganya stili za ndevu na uso safi Ikiwa unataka naweza pia kuorodhesha faida na hasara za kila chaguo Kwa urahisi wa kuangalia haraka inakua kama jedwali la kuonye kuonya vs kuvaa ndevu Je ungependa nifanye hivyo.